Naam, napenda kujaribu vyakula vipya na ninapo jaribu vyakula vipya hotelini ama humo nje. Napata wazi. La kwenda nyumbani na kujaribu kupika chakula kile ambacho nilicho kila badala ya kupika chakula kinacho fanana kila siku napenda kukula vyakula tofauti mda kwa mwingine.

Napenda kutembea mahali ambapo kuna miti mingi kama msitu kwa mfano msitu, kwa sababu napenda kukaa sehemu ambazo naweza kufafanua maisha yangu. Kuwaza na kuwazua bila kusumbuliwa na watu au kelele ya magari. Naweza kuandika mambo ambayo nataka kuyafanya. Kwenye wiki mpya ama mwezi huu ama mwaka huu bila masumbufi ya mambu mengine ambayo yatanifanya ni siendeleze kazi zangu na.

Ndiyo napenda chakula cha haraka kwa sababu mtu anapofanya kazi ambapo unapokuwa shulingi. Hawizi weza kutayarisha chakula chako kwa sababu hauna masaa hayo. Na pia muda wako umepewa muda wakuenda kukula ambao si hauwezi tosha kuenda kujipikia chakula chako huwa kinasaidia sana na ninakipenda mno.

La hasha. Ujana ulikuwa uzuri sana but singependa kurudi kule. Kwani kulikuwa na mambo mengi ambayo Sikuyapendelea. Kama vile kuambiwa na wazazi jinsi utakavyofanya au ndio wanaokupangia maisha yako jinsi wanavyotaka sio jinsi unavyotaka. Nilivyo sasa nawezaenda nikafanya kitu chochote ambacho ninachokitaka na ninapenda kuwa na huo uwezo wa kufanya nikitakacho kwani kimenifanya nikakua, kimenikuza kiakili, kimwili, nimekomaa kwa sana na napendelea hivyo.

Ndiyo nimewahi jifunza kucheza gitaa lakini sikuweza. Nina rafiki ambaye hucheza gitaa. Yeye ni gwiji katika kucheza. Lakini mie nilipojaribu Nilishindwa, Nilijaribu ningecheza wimbo moja au mbili ambazo ni rahisi sana kuzifanya lakini hizo zingine zilikataa sijajaribu tena kutoka wakati huo.

Napenda kuoga na maji baridi nikiwa nimechoka na siku yangu ikiwa ndefu zaidi. Naoga na maji baridi nasikiza muziki ambao ninaoupenda muziki ambao unafanya kichwa changu kinahisi kimetulia. Napenda rhumba kwa sana pia nasikizanga wakati nina siku ndefu na ninalala inanisaidia kulala, naam.

Napenda kupiga picha sana, ninapoenda sehemu yoyote, mi hupiga picha, hili ninapoangalia picha hizi, miaka ijayo, ata mwaka huu ninapoona, picha nilizopiga miaka iliyopita, najihisi vizuri, nimekua vyema, na ninapenda kuona sana kule ambako nimetoka, na pale nilipo sasahivi, na pale niendako, ndipo sasa napenda kupiga picha sana.

Nashughulikia muda kufanya kazi ambayo nilioajiriwa kuifanya. Na hakikisha ya kwamba nimeifanya vizuri ili nikaweza kufurahisha alienipa kazi na furahia pia kazi yangu kwa sababu ninaipenda mno na pia napenda kusaidia wenzangu ambao wako na kazi nyingi kunishinda na wanahitaji usaidizi wangu.

Napenda kuchora. Napenda kuchora sana. Sijawai jaribu kupaka rangi. Nilipenda kuchora tangia nikiwa mchanga. Tulikuwa na wakati ambapo tulipewa na walimu. Viji karatasi, visivyo andikwa na wala kuwa na mishororo yoyote, tukaweza kuambiwa ukachore kitu ambacho kilicho kichwani mwako, iyo ilinikuza sana katika uchoraji wangu, kwa hivi sasa naeza chora vizuri sana.

Kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana ni kuenda kuipiga densi na marafiki kwa sababu mimi huwa peke yangu kwa muda mwingi kwa sababu naifanya kazi yangu kwenye simu nyumbani kwa chumba changu. Ninavyopatana na marafiki nahisi vizuri sana kuwa na marafiki wangu karibu. Tukifanya vitu tofauti tofauti tunawezaenda kwa michezo kuona wengine wakicheza au pia tuwe sisi ndiyo tunaocheza. Ni jambo la furaha sana. Linanifurahisha kuomba zaidi.

Mimi na familia yangu tunapenda kuenda mbugani la wanyama. Kuna mbuga la wanyama ambalo liko kwenye jiji ambalo ninaishi. Tunapenda kuenda huko kutembea, kufunzwa mengi kuhusu wanyama, na pia tunapata nafasi ya kuwa pamoja kwa masaa hayo ambayo tunapatana.

Chakula cha kigeni ambacho nimekijaribu kinaitwa 'Sushi'. Kimetoka kule japani. Na nilikipenda sana, hata kama siwezi kukitengeneza, mimi huenda kukitafuta kwa hoteli ambayo ipo tauni. Ambayo wanatengeneza sushi vizuri sana na ninaipenda kwa zaidi.

Maoni kutoka kwa wengine naichukua kama funzo. Kama ni kitu ambacho kinawafurahisha naweza kuendelea kuwa vivyo hivyo na kama ni kitu ambacho hakifurahishi naweza kukibadilisha kama nikibaya lakini kama nikizuri na waacha naendelea na ninavyo fanya lakini sipendi mabishano kwa hivyo maoni ya watu nayachukua kwa uzuri.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu mimi huwa na chombo changu cha maongeo na au rununu yangu mimi hukuwa nayo kila wakati. Gazeti lazima nitoke niende mbali kuitafuta inachukua muda wangu na pesa zangu pia kwa sababu ya jambo ambalo nawezalisoma nikiwa nyumbani kwa hivyo sioni haja ya kuiendea mimi husoma habari zangu mtandaoni.

Napenda kuwa mahali ambapo pamenyamaza na ninapenda kuwa sana peke yangu. Mahali ambapo naeza taka kukuwa sana au bradha mahali ambapo mimi huenda sana ni mahali panapokuwa kama msitu. Mahali ambapo ni msitu msitu utanipata na ninapapendelea sana. Kuona miti mingi, kuona ndege angani wakipea, kelele zao pia nazipenda kwa usana.

Ndiyo. Nimewai kushiriki mashindano na ilikuwa mashindano ya uimbaji. Na kitu cha muhimu ni kwamba nilishinda na nilifurahi sana. Ilikuwa mashindano yangu ya kwanza na sijawai kuenda mashindano mengine lakini hadi wa leo nakumbuka siku hiyo ilivyohisi ilikuwa siku ya maana sana maishani mwangu na ninaienzi hadi wa leo.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kuipokea ni manukato kwa sababu napenda kunukia vizuri sana. Na rafki yangu ambaye aliyenilitea hayo manukato ninapo jipaka na naweza kumkumbuka kila wakati. Inanisaidia pia kumkumbuka na kukumbuka pia mimi niko wa maana zaidi kwenye mwisha yake kwa sababu alinikumbuka. Napenda manukato sana kwa sababu nililetewa na pia kwa sababu nayapenda.

Wakati wa wasiwasi napenda kutulia kunywa maji na pia napenda kusikiza muziki ili ikaweza kunyamazisha kichwa changu kama nina mafikira mengi zaidi na pia napenda kuwa nimeketi nisiwe nimesimama ili watu wasiweza kutambua kwamba nina wasiwasi mwingi.

Napendelea kitanda kizuri, kitanda kigumu sikipendi kabisa, kwa sababu kitaweza kuniumiza kwenye shingo. Kitanda kizuri nitalala njinsi ambavyo ninavyotaka, nitaamka pia kama mwili wangu hauumi, nitaamka kama nitapata usingizi mnono na napenda kitanda kizuri. Kwa sababu ya mwili wangu usiwekuwa na magwonjwa mengi ya kufinywa na kitanda kigumu.

Rangi nayopenda zaidi ni rangi ya kijani kwa sababu napenda mazingira mno na inanikumbusha kwamba nafaa kuyatunza mazingira. Nina shati na viyatu ambavyo vina rangi hiyo na vinanifanya nihisi vizuri sana ni kama naeneza ujumbe ya kuilinda mazingira yetu. Na ninaiona rangi hii zaidi nje kwa nyasi, kwenye misitu, rangi hii ipo kila mahali.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni kuweza kusikiliza shida za watu ambao anawaongoza na kuweza kutatua. Kiongozi mzuri pia ni yule ambaye anajiunganisha na watu ambao anawaongoza na kuweza kuwasikiliza. Na kuweza pia kuonyesha kwamba tuko pamoja na pia mimi kama kiongozi nimefanya hiki na hiki pia anaweza kutueleza ni nini ya ambacho anakifanya ili kutu kueneza maendeleo yetu.

Naam, napenda kuendesha baisikeli sana. Ni moja ya vitu, vyombo ambavyo ni navyo miliki na napenda kuvitumia. Inanisaidia katika misuli yangu ya miguuni. Pia inanisaidia ninapotaka kuenda dukani kwa haraka. Pia naweza kuenda kwa kutumia baisikeri. Na pia naweza kutembea mahali tofauti kutembelea marafiki zangu. Pia naweza enda kwa baisikeri. Badala ya kutembea na kuchoka mno. Baiskeli ina saidia.

Nina uhusiano mzuri kwa sababu ninaishi nao hadi hivi sasa, nimeishi nao tangu utotoni, wamekuwa nami kwa kila mwendo wangu wote wamekuwa nami wakiniangalia, wakini wakinilea, wakinifunza mambo tofauti, wakinifunza jinsi ya kuishi na watu wengine na pia wakitaka wakinisaidia kutatua shida ambazo ni mpya kwangu. Nimekuwa nao kwa kila kwa safari hii ya kukua.

Napenda ken walibora, nilisoma vitabu vyake nikiwa kwenye shule na nilivipenda zaidi kwa sababu nilikuwa mzuri sana kwa lugha ya kiswahili. Nilipenda kusoma vitabu vyake na mimi huvisoma hadi hivi sasa ambapo nimemaliza shule zinazinanisaidia sana kwa jamii. Zinanikuza kiakili pia na pia kinanifunza mambo ya jamii, uko na ninafurahia maelezo yake. Jinsi anavyojitambulisha kwenye hicho kitabu. Jinsi anavyotuoenyesha tutakavyoishi madini mazuri. Na pia kuyatunza mazingira yetu ana mafunzo umengi zaidi.

Kwa ni nachokifanya kueka afia nzuri na lala, masaa ambayo yanastahili ambayo ni manane kwa siku. Nanywa maji kwa wingi, angalau litakumi kwa siku, pia natembea sikai kwa sababu kazi yangu niya kuketi, ni kikiketi chini sana bila kutembea. Najua kwamba miguu yangu inaezafura kwa hivyo natembea. Chakula ambazo ninazila, nahakikisha kwamba yana vitamini zote na hivyo najua kwamba afya yangu ni njema kabisa, pia naenda hospitalini kuangaliwa kwa muda kwa mwingine na ili nikaweza kuhakikisha kwamba afya yangu ni nzuri, sio kwa mafikira tu bali pia kuhakikisha kwamba nzuri.

Kabla ya kulala, nahakikisha kwamba nimesoma kitabu, angalau kurasa kumi, nahakikisha pia kwamba nimewajulia watu wa familia yangu, wazazi wangu, dada zangu, ndugu zangu, nahakikisha ya kwamba nimewajulia hali na bifu kabla ya nilale, nahakikisha kwamba nimeweza kuomba. Mwenyezi mungu ndie alie liitunza kazi yangu alie nilindia siku yangu na sina budi la kumshukuru.

Naoga mara mbili kwa siku. Ya kwanza naoga asubuhi napoenda kazini, napendelea kuoga na maji moto hayo masaa, kwa usiku ninaporudi kwa sababu nimeshinda nikitembea, nimeshinda nikiwahudumia wengine, nimechoka, ninajasho jengi, naoga na maji baridi na pia napenda kuoga kwa sababu inanipumzisha.